Kushiriki katika jamii yangu ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu kunanifanya ni jisikie ni meunganishwa na watu wanao ni zunguka. Mara nyingi napenda kujitolea katika shuguli ndogo ndogo kama kusaidia kwenye ibada za kanisani, kusiriki katika vikundi vya usafi, wamazingira, au hata kuchangia vifaa kwa wanafunzi wanao hitaji. Pia napenda kwa sehemu ya mijadara ya kina inayo lenga kuboresha maisha wasichana na kinamama. Kwakuwapa ushauri wakuwa jengea kujiamini. Napopata nafasi hujitokeza kushiriki katika matukio ya kijamii kama michezo, tamasha za kitamaduni na harambe za kusaidia wenye uhitaji. Kwa njia hii, nahisi kama ninachangia kidogo katika kujenga jamii yenye umoja na matumaini.

Ninapopanga kula nje ya nyumbani hupendelea sehemu tulivu zilizo na manthari nzuri na huduma yenye utu. Napenda sehemu ambazo zina vyakula vya asili, hasa zile zinazotoa ugali samaki, wali wa nazi au kuku wa kienyeji wenye ladha ya nyumbani. Pia napenda migahawa midogo yenye mapambo ya kupendeza na muziki, wa taratibu unaofanya mtu ajiskie huru na kutuliza. Wakati mwingine hupenda kwenda sehemu zinazotoa kahawa na vitafunio laini hasa kama ninataka kukaa na kitabu au kufanya mazungumzo marefu na rafiki, kwangu kula nje si tu kuhusu chakula bali pia kuhusu mazingira. Utulivu na hisia nzuri ninazobeba baada ya kuondoka.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni wakati ninaweza kuwa na muda wa pamoja na familia na marafiki. Hakuna kitu kinachonitia raha kama kuona tabasamu la mtu ninayompenda au kushiriki hadithi zetu za kuchekesha. Pia napenda sana wakati ninafanya kile ninachopenda kama kusoma kitabu kizuri au kuandika mawazo yangu. Asubuhi za jua iki paa na hewa safi ikipuliza uso wangu na jisikia furaha isiyo na kifani. Muziki wa kupendeza na wimbo unaonirudisha kwenye kumbukumbu zuri pia hunifanya nitabasamu. Hata mafanikio madogo katika kazi au shule yanaweza kunipa furaha kubwa. Kwa kweli furaha yangu hutokana na mambo madogo lakini yenye maana maishani mwangu.

Ndiyo ninatumia mitandao ya kijamii kwa sababu ni njia nzuri ya kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kwa kazi Kupitia mitandao hii naweza kushiriki habari, picha na video na pia kupata taarifa mpya kwa haraka Napenda pia kujifunza kutoka kwa wengine kupitia maudhui wanayoyashiriki kama vile mapishi mafunzo hau mbinu za kazi Hata hivyo, ninaweka muda maalumu ili kutoathirika na matumizi makubwa kwani mitandao ya kijamii inaweza kuondoa muda mwingi na kusababisha uchovu wa akiri Kwa ujula ninajitahidi kutumia mitandao kwa wa busara ili iwe msaada na si kero katika maisha yangu ya kila siku.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu niliyempenda sana ni Lebron James. Na mpenda kwa sababu ni mchezaji hodari anayejua kusawazisha timuyake na kufanya maamuzu ya msara kwenye uwanja. Nilikumbuka mchezo mmoja huhajabu ni lipo mwona akipiga pointi nyingi na kufanya. Pasi za kushangaza ambazo zilisaidia timu yake kushinda. Ujuziwake wa kusogea haraka, kupiga pointi na kushirikiana na wenzake ni wakipeke sana. Kila ninapoona akicheza na jisikia msesimunko na hamasa ya kufuwata ndotozangu. Kwa kweli ni Lebron ni mfano wa kuigwa kwa nidhamu dhabiti na upenda kwa mpira wa kikapu.

Nina wasiliana na wafanyi kazi wangu kwa eshima na uwazi hili kazi iende vizuri. Mara zote napendela kutumia luga yenye heshima, skiliza makini na kushirikiana kwa njia ya kirafiki. Na penda kushirikiana nawakatika majukumu ya kila siku, kushiriki mawazo na mapendekeso na kwakisha kila mmoja hanaeshimiwa na kuskilizwa. Wakati mengine tunatumia mikutano, midogo na ujumbe wa, simu na baruwa pepe, ili kupanga kazi au kutawa taarifa muwimu. Pia nabenda kusaidiana na wenzangu pale panapohi tajika. Kwane mshikamano hufanya kazi kuwa yenye tija na furaha. Uhusiano mzuri kazini ufanya timu yetu kuwa haimara na mafanikio yanapatikana kwa uraisi.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ilikuwa nilipokuwa mdogo nikiwa nyumbani na ghafla kuzikwa katika giza la ghafla baada ya umeme kuzimika. Nilihisi hofu kubwa. Kwani kila sauti ndogo ilionekana kuwa tishio, na moyo wangu ulipiga kwa kasi. Nilijaribu kuamsha mwili wangu na kukimbia kuangalia kila kona. Lakini hali hiyo iliongeza hofu. Nakumbuka nilikuwa mwoga kubwa. Wa giza na siku zisizoeleweka. Kisha wazazi wangu walirudi na kunipa faraja na kuniambia kila kitu kiko salama. Jambo linalonifanya nipumue kwa utulivu. Kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa hata tukikumbana na hofu kubwa. Msaada na amani. Ya familia ni muhimu sana.

Likizo yangu ya ndoto ingeanza nikitembea kwenye ufuko wa jua la dahabu, maji safi ya buluu ya kiangaza chini ya mwangaza wa jua. Ningependa kuwa na familia yangu au marafiki wa karibu, tukicheka tukicheza na kujaribu michezo ya maji. Kila asubuhi ningebeba kitabu na kukaa chini ya kivuli cha muembe. Nikipumzika na kufurahia upepo wa bahari. Bada ya hapo ningependa kufanya matembezi kwenye milima iliyo karibu, nikipata hewa safi na mandhari ya kupendeza. Usiku ningekaa karibu na mto wa kambi nikishirikiana, hadithi na nyimbo. Likizo hii ingekuwa mchanganyiko wa kupumuzika na shughuli za kuvutia, nikijiskia huru, furaha na amani. Ni ndoto yangu kubwa.

Ndio, napenda maua kwa sababu yanaonekana kama zawadi ndogo kutoka kwa dunia. Kila moja likiwa na uzuri wake waki pekee, kila wakati ninapoangalia ua linavyofunguka taratibu nahisi kama maisha yanipa pumzi mpya Napenda harufu yake nyororo, rangi zake zinazongaa na namna yanavyoweza kubadilisha hisia za mtu hata bila kusema neno. Ningeweza kukaa bustanini kwa muda mrefu tu nikitazama maua yakichezwa na upepo. Pia napenda kupamba nyumba na maua ili kuleta amani na joto la nyumbani. Hata maua madogo yaki chipuka porini hunifanya nitabasamu. Kwangu maua ni ishara ya matumaini upendo na mwanzo mpya Ndio maana ninayapenda sana.

Mimi hupenda kutazama video mtandaoni sehemu tofauti kulingana na kile ninachoitaji kwa wakati huo, maranyingi huanza YouTube kwa sababu hapo ndipo napata video za kujifunza muziki, hadithi fupi na hata mahojiano ya kuvutia. Wakati mwingine napenda kutazama video fupi kwenye tiktok kwa sababu zinachakesha na zinapita haraka. Ha Asa pale ninapo itaji kupumzika baada ya siku ndefu. Pia hutumia Instagram reels kuona mitindo mipya, mapishi na mbinu raisi za maisha. Ninapoitaji kitu cha kutulia hupenda kutazama video za asili au safari. Hak Asa zinazo onyesha mulima bahari hau mandhari tulivu.hh Kwanjia hii mtandao unakua mahali pa kujifunza kufurahi na kupumzika kila siku.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma na kuandika hadithi, napenda jinsi maneno yanavyoweza kuunda picha za maisha na isia ndani ya akili ya mtu, wakati ninaandika nahisi furaha na uhuru kama vile ninaweza kuunda dunia yangu yenye rangi na manthari ninayopenda, pia napenda kupenda kusoma vitabu vya ina tofauti, hadithi za kuburudisha, riwaya za kusisimua na makala ya kufundisha. Shuguli ii ufungua mawazo yangu kunipa maarifa mapya na kunifanya nifikirie tofauti. Mara nyingine napenda pia kusoma magazeti au makala mtandaoni ili kufuatilia habari na maendeleo ya dunia. Kwa ujumla kusoma na kuandika kunanifanya niwe na furaha, utulivu na msukumo wa kila siku.

Ningependa kumpa mutu mwingine ushairi wa mwenyesubira na kwa amini katika uwezo wake Mara nyingi ituna kosa kusubiri matokeo ya jiti ada zetu na kushundwa kwa amini kwa Kila hati wandogo inasambabisha maende leo Ningemishauri pia kufuata ndoto zake bila kwa gopa kushundwa Kwa sababu kushindwa ni sehemu ya kujifunza na kukua Nimuhimu mpia kushirikiana na wengine kua na moyo kusaidia na kushikilia maadili mema Ushaeri huu ungeimiza mutu kua na imani kwa muda wake kuweka malengo ya wawezekana na kushugulikia changamoto kwa hekima Kwanjia hii mutu ya waweza kupata furaha amani na mafanikio katika maisha ya wake.

Ndiyo, napenda kuzungumuza kuhusu siasa lakini kwa njia ya kuzingatia na yenye heshima. Siasa ni sehemu muhimu ya maisha yetu kwa sababu inaathiri jinsi jamii inavyofanya kazi na jinsi watu wanavyo pata haki na fursa. Napenda kusikiliza maoni tofauti kuelewa sababu za watu na changamoto wanazo kabiliana nazo. Mazungumzo ya kisiasa yanapokua yenye heshima au funguwa akili, kunipa maharifa mapya na kunifanya nifikirie kwa makini juu ya mstakabali wa jamii yangu. Hata hivyo, napenda kuepuka mabishano yasio na faida badala yake nashirikiana na wengine kueleza maoni yangu kwa utulivu na kujaribu kuelewa mtazamo wao. Kwa hivyo siasa ni muhimu lakini inafaa kuzungumuziwa kwa hekima.

Mafunzo ya kazi ya liyonisaidia zaidi ni yale yanayo usiana na mawasiliano na utunzaji wa wakati kupitia mafunzo aya niliweza kuelewa jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwaeshima jambo lilonifanya niwe mbora zaidi katika kazi za kikundi na kujanga usiano mzuli na wenzangu Pia mafunzo ya kupanga na kutimiza majukumu kwa wakati yalinifundisha jinsi ya kuweka kipaombele kuzingatia tarehe za mwisho na kufanya kazi kwa ufanisi bila shinikizo lisilo la lazima mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtu anayejali matokeo anaefanya kazi nidamu na anayejua jinsi ya kushirikiana na mwengine kupata mafanikio ya pamoja katika kila mradi.

Mimi huhifadhi data yangu mahali salama na pa siri kawaida natumia huduma za kuhifadhi mtandaoni kama wingu ambazo zina usalama mzuri ili niweza kupata faili zangu popoto na wakati wawote pia napenda kuhifadhi baadhi ya data muhimu kwenya komputer yangu au simu lakini mara zote ninaweka nywila zenye nguvu na kutumia uthibitisho wa hatua mbili ili kulinda taarifa zangu hii inahakikisha kuwa taarifa binafsi na nyaraka zangu hazina hatari ya kupotea au kuibiwa zaidi ya hayo mara kwa mara hufanya nakala rudufu ili kuhakikisha kuwa hata kama kifaa kimeharibika ninaweza kupata data yangu tena hii inafanya nifanya kazi kwa amani na usalama.

Mimi napendelea shati kwa sababu linaonekana rasmi na linafaa katika hali nyingi tofauti. Shati linaweza kuvaliwa kazini, shuleni na hata kwenye afla za kijamii. Na linafanya mtu aonekane vizuri na kutiliwa maeshima. Pia linaweza kuunganishwa na viatu suruali na sketi kwa uraisi. Jambo linalofanya nipendeze zaidi. Hata hivyo napenda tishati pia wakati napenda starehe na kustaree. Hasa nyakati za mapumziko au sheree sizizo rasmi. Tishati ni raisi navaa kwa hali za kawaida na hutoa uhuru zaidi wa mwili. Kwa hivyo napenda shati kwa humalizi na urembo. Lakini tishati kwa starehe na uraisi.

Nina kumbuka mwalimu wangu wa Kiswali kwa sababu alikuwa na moyo wa kujadi na walimu wake wali mpenda sana. Ali tufundisha kwa uvumilifu na mara zote alitupa mifano ya maisha halisi ili tufahamu maana ya somo. Kila wakati tulipopara tatizo hau kushindwa kuelewa kitu, hali tupamuda wake wakulelezea tena kwanjia rahisi na yenye kuvutia. Ali tufundisha sio tu masomo ya kitabu bali pia maadili heshima na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Alinifanya nipende kusoma na kuandika. Jambo hambaro limekuwa msaada mkubwa maishani mwangu. Nita mkumbuka daima kwa moyo wake wa upendo hekima na msaada wa dhati.

Mimi hufanya mambo madogo. Madogo kila siku ili kulinda mazingira. Kwanza, napendelea kupunguza matumizi ya plastiki na kutumia mifuko ya urudufu a vyombo vinavyoweza kutumika tena. Pia huchagua kutembea au kutumia baiskeli badala ya gari. Pale inapowezekana. Ili kupunguza hewa chafu. Napanda mimea nyumbani na kushiriki katika shughuli za kufunika ardhi au kupanda miti katika jamii yangu. Pia ninalinda maji kwa kutumia kwa uangalifu. Kuzuia kuvuja na kwa kuhakikisha sifuta maji bure. Nilipo chukua hatuwa hizi ndogo. Ninaona jinsi kila mtu anavyoweza kusaidia kulinda sayari yetu. Na kuifanya iwe safi na salama kwa vizazi vijavyo.

Na penda kucheza mchezo wa mpira wa mugu kwa sababu ni mwa kufurahisha na unahitadi kushirikiwana na wenzangu. Michezo huu fundisha mbinu umakini na kufanya maamuzi haraka. Na penda hisia ya kufuata mpira, kukimbia kwenye uwanja na kushirikiwana na wenzangu kufanikisha goli. Pia napenda kucheza mchezo wa karata wakati wamapumuziko. Kwani unachanganya akili na furaha ya kushindana kwa heshima. Wakati mwigine na penda michezo ya kuigiza au ya video kwa sababu hufungwa mawazo yangu na kunifanya ni fikiria mbinu tofauti. Kwa ujumla michezo yote ninayocheza hufanya niwena furaha kuimarisha afya na kujenga urafiki na wengine.

Mimi na pendelea kunyoa badala ya Kunyoa ndevu kwa sababu kunatoa mwonekano safi na waheshima. Kunyoa kuna nifanya nijisikie safi na kujamini zaidi hasa pale ninapokutana na watu au kushiriki katika shuguli za kijamii. Pia kunyoa ni rahisi kudumisha na huchangia afya ya ngozi, kuzuia manyoya kuungana na kuvimba. Hata hivyo, naona kuwa kwa wengine kuva ndevu ni chaguo la mutindo au tamaduni, na linaweza kua kivutio kaadhadi ya watu. Upande wangu na pendelea mwonekano safi rahisi na wakupendeza na hivyo kunyoa kuna nifanya zaidi kwa kila siku.

Ninajihisi muchanganyiko kuhusu wasilisho. Mara nyingi napata furaha na muskumo wakati ninaandaa na kutoa mawasilisho kwa sababu nifursa ya kushirikiana maarifu, kushirikisha maarifa yangu na kuonyesha ujuzi wangu. Napenda jinsi inavyo saidia kuwasiliana kwa uwazi na kushirikiana na wengine. Hata hivyo, mara nyingine huwa na wasiwasi kidogo au shaka, hasa pale ninapohitaji kuzungumza mbele ya watu wengi kwa sababu nataka kusilisha kwa usahihi na kuvutia. Ili kupunguza hofu hii, mara nyingi na jianda vizuri, nika jaribu mazoezi ya kuzungumza na kuzingatia kupumua kwa utulivu. Bada ya wasilisho, nahisi fahari na kuridhika.

Kinachonifanya nicheke ni kuona na kuskia mambo ya kuchekesha na yasio ya kawaida. Napenda sana vichekesho ya kiasili, hadithi za kuchekesha kutoka kwa marafiki au video fupi za kichekesho mtandaoni. Pia mimi huwa ninacheka wakati watu wanaonyesha ucheshi wa kweli na mbinu za kufurahisha. Sio zile zinazolazimisha. Cheko linaweza pia kuibuka na hali zisizo za kawaida, ama makosa madogo ya kila siku, ambayo huwa yanatufanya tushirikiane kwa furaha. Kwa ujumla, nacheka ninapohisi furaha, urahisi na upendo wa watu walioko karibu nami. Na hii nafanya siku zangu ziwe za kufurahisha ama kumbukumbu nzuri.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kwanza huwa na jaribu kuelewa malengo ya timu na kila mtu anayehusika Napenda kuskiliza mawazo ya wenzangu kwa heshima, kutoa maoni yangu kwa uwazi na kushirikiana bila kujivunia au kudharauliwa. Kila wakati tunapokutana na changamoto tunashirikiana, kutafta suluhisho la pamoja tukizingatia nguvu na udhaifu wa kila mshiriki. Pia anaweka majukumu wazi ili kila mtu ajuwe wajibu wake na kuhamasishana pale inapohitajika. Napenda kufanya kazi kwa nidhamu na kwa moyo wa mshikamano. Kwani kwa njia hii tunafanikisha malengo ya pamoja, tunaimarisha uhusiano kila mtu anahisi kuwa na dhamani katika timu.

Mazoezi yangu ya kila siku yanajumuisha mchanganyiko wa kukimbia na kufanya mazoezi ya nguvu nyumbani au gym kila wiki ninaweka mpango wa kufanya mazoezi takribani mara tatu wadi inne, kulingana na ratiba yangu napenda kufanya mazoezi ya asubui mapeema wakati nikiwa na nguvu na akili yangu bado safi wakati wa kukimbia napenda kushugulikia mandari ya inje, kufuraya hewa safi na kuondua msongo wa mawazo bada ya mazoezi nina hisi nikiwa na nguvu, furaha na utulivu wa kiakili mazoezi haya ufanya mwili wangu kuwahimara, afeyangu kuwabora na nina pata musukumo wa kuendeleya kua na mutindo wa maisha chanya.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni pale ninapofanikiwa kukamilisha majukumu yangu kwa ubora na wakati unaofaa Napenda kuona jitihada zangu zikileta matokeo chanya kama vile mradi kuisha kwa mafanikio au wateja na wenzangu kufurahia matokeo ya kazi yangu. Pia ninathamini pale ninapofanikiwa kushirikiana vizuri na timu kushughulikia changamoto kwa hekima na kujifunza mbinu mpya zinazoongeza ufanisi wangu. Mafanikio haya yananifanya nijiheshimu zaidi, kuongeza kujiamini na kunipa msukumo wa kufanya vizuri kila siku. Kwa upande wangu kila hatua ndogo ya mafanikio kazini ni hatua muhimu kuelekea maendeleo ya kitaaluma na binafsi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kudhibiti wakati kwa ufanisi zaidi. Mara nyingi napata changamoto za kupanga kazi na maisha ya kila siku, nakuwa na uwezo huku ungeweza kunisaidia kutimiza malengo yangu bila msongo wa mawazo. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa hisia za wengine kwa urahisi zaidi, ili niweze kushirikiana vyema na kusaidia pale napohitajika. Pia, ningependa uwezo wa kujifunza haraka jambo lolote, kwani ungetuwa fursa ya kupata maarifa maha pia kila siku. Kwa ujumla, uwezo huu ungeweza ufanisi wangu, furaha na kurahisisha maisha yangu pamoja na kumarisha uhusiano na wengine.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu zinasaidia kueleza hisia na mawazo kwa wazi zaidi kuliko maneno tu. Mara nyingi ninatumia video wakati nataka kushirikisha maelezo muhimu. Kuonyesha jinsi ya kufanya jambo fulani au kushiriki uzoefu wa kibinafsi na familia. Marafiki au wenzangu kazini. Video pia ni njia nzuri ya kufundisha au kujifunza mambo mapya kwa sababu unaweza kuona hatua moja baada ya nyingine kwa urahisi. Zaidi ya hayo, video hufanya mawasiliano kuwa ya kuvutia na ya kirafiki, na mara nyingi huongeza uelewa wa mtu anayesikiliza au kutazama. Hivyo ni chombo muhimu sana katika mawasiliano ya kisasa.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara ili kufuatilia habari na matukio ya dunia. Gazeti linanisaidia kuwa na taarifa sahii kuhusu siasa uchumi, michezo na mambo yanayohusu jamii yangu. Pia napenda kusoma makala ya nayojenga maarifa yangu kama vile makala ya sayansi afya na maendeleo ya binafsi. Kusoma gazeti kuna nisaidia kuendeleza mtanzamo wangu kuelewa matukio kwa undani na au kushiriki mazungumzo yenye maana na wengine. Kila asubuhi mara nyingi napata muda wa kukaa chini nikinywa chai au kahawa nikisoma sehemu mbalimbali za gazeti. Kwanjia hii ninaendelea kujifunza na kuwa na uelewa mkubwa wa dunia inayonizunguka.

Malengo ya angu katika kazi ya angu ni kuwa mtala bora katika fani yangu na kutowa matokeho ya ubora kila wakati. Ningapenda kukuza ujuzi wangu, kujifunza mbinumpya, na kuendelia kuboresha utendaji wangu ili niwena mchango mukubwa katika timu na kampuni. Pia, lengolangu ni kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano, heshima na ushirikiano ambapo kila mtu anaisi dhamani. Ningependa pia kufanikisha miradi mkubwa, inayabadilisha maisha ya wateja au jamii kwanjia chanya. Kwa mde mbrefu lengolangu ni kupata na fasi ya kuwangoza au kushiriki katika maamuzi muimu ili kuwongeza ufanisi na kufanikisha maendelia ya kamoja.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu ninjia nzuri ya kuhifadi kumbukumbu na kuwanyesha wazuri wadunia. Napenda kupiga picha za asili, kama vile maua, milima na jua lina poshamoza kwa sababu zinanipa mani na furaha. Pia napenda kupiga picha za familia na marafiki, ili tukumbuke wakati mzuri tunao pamoja. Piga picha kuna nifundisha kuwa makini na maelezo madogo madogo na kuchochea ubunifu wangu. Baada ya kupiga, napenda kuhariri picha hizo ili zionekane nzuri zaidi na kushirikiano na wengine. Kwa ujumla, kupiga picha nifuraha, muskuma, nanjia ya kuifadi historia za ungu za maisha.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi za starehee na zinazofaa hali inayo kuwa nayo. Mara nyingi napenda suruali na shati au tishati zinazofaa kwa kazi, shule, au shughuli za kawaida za kila siku. Pia napenda nguo zenye rangi nzuri zinazoongeza furaha na kuonekana vizuri. Wakati wa mapumziko au sherehe zisizo rasmi, napenda nguo za starehe kama gauni ndogo, au sketi na tishati rahisi. Zaidi ya muonekano napenda nguo zinazonipa uhuru wa mwili na urahisi wa kufanya shughuli zangu za kila siku. Kwa hivyo, napendelea nguo zinazojumuisha urahisi, urembo na starehe kwa wakati mmoja.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya jitihada zangu yakileta mafanikio. Napenda pale ninapokamilisha majukumu yangu kwa ubora na kuona kuwa kazi yangu inathaminiwa na wenzangu au wakubwa wangu. Pia changamato zinazonipa nafasi ya kujifunza kitu kipya au kuboresha ujuzi wangu hufanya nijisikia mskumo zaidi. Ushirikiano mzuri na timu pamoja na pongezi kidogo au shukran hufanya nipate motisha na kufanya vizuri zaidi. Malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu kazini pia hufanya niwe na mwelekeo wa kila siku. Kwa ujumla motisha yangu inatokana na mafanikio kujifunza na kushirikiana kwa mafanikio na wengine.

Ni napenda msimu wa masika zaidi kwa sababu unaleta mabadiliko mazuri katika mazingira. Mimea utoa upia, mauwa ubakia kwa rangi angavu na hewa huwa safi na yenye furaha. Napenda kuona wanyama na na ndege wakirudi baada ya baridi. Jambo lina lofanya dunia iyonekane hai na enye maisha. Hii pia ni wakati mzuri wa kufanya matembezi ya inje, kupanda milima hau kufraya bustani. Masika ufanya moyo wangu ujiisukie fura na amani na kunipa muskumo wa kuwanza mambo maapia. Zaidi ya haya ni msimu wa matumaini na mwanzo mpia na hivo wanaukua wakipekee kwangu kila muaka.

Mimi napenda kutumia GPS na pasafiri kwa sababu inanipa mailekewa wa haraka na sahihi bila kuchanganyikiwa. GPS unionyesha barabara inapipaswa kuchukua, ubali ulio baki na hata foleni za magari jiani. Inanisaidia piya kuwepuka kupotea, hasa ninapoenda sehemu ambazo si jazizoea. Hata hivo penda piya kubeba Ramani ndogo kama hakiba kwa sababu wakati mwingine mtandao na katika hau simu inaisha chaji. Ramani inanisaidiya kuwelewa eneo kwa upana zaidi na kujiwa sehemu muhmu zilizo karibu. Kujumla GPS ndio chaguwa langu kuu kwa uraisi, lakini Ramani piya ni muhimu kwa usalama na uwelewa mzuri wa safari.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na njia za kipekee za kutatua changamoto. Ubunifu wangu huonekana zaidi napokuwa nikijiandaa kwa kazi, kuandika hadithi, kupiga picha, au kupanga miradi ya kila siku. Napenda kujaribu mbinu tofauti, kuchanganya rangi au muundo, na kuunda vitu vinavyo onyesha fikra zangu binafsi. Ubunifu hunisaidia pia kushirikiana na wengine kwa njia za kipekee, kuonyesha suluhisho la kipekee na kuimarisha ufanisi wa kazi yangu. Kwa ujumla najiskia furaha na msukumo zaidi ninapojitolea kuwa na ubunifu katika kila jambo ninalofanya.

Kumbukumbu yangu unzuri ya utotonu ni wakatu nilipokuwa na familia yangu kwenye sherea ya Christmasi, tulicheka tukicheza michezo na kula chakula kitamu pamoja. Kina mtu alikua na furaha na nilihisi wupendo mkubwa kutoka kwa wazazi wangu na ndugu zangu. Nilipokia zawadi ya kwanza ya kubwa, niliya ipenda sana na hiyo ilifanya siku hiyo kua ya kipekea. Kumbukumbu hii ni maalum kwa sababu ilijumuisha furaha, familia na mshkama na wa kweli. Kila nina pokumbuka siku hiyo, nina hisi joto la moyo na furaha ya kweli, jambo ilinana lifanya nidhamini sana wakati niliokuwa mtoto na huusiana mzuri na familia ya angu.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa na tabia ya kirafiki na kufungua mazungumzo kwa heshima. Mara nyingi ninanza kwa kuzungumz kuhusu masilahi ya pamoja au tukishirikiana katika shughuli za kawaida kama michezo, kazi au masomo. Napenda kusikiliza wengine kwa makini, kuelewa hisia na mawazo yao, na kushirikiana bila kudharauliwa. Pia, napenda kuwa mwaminifu na mwenye kuaminika, jambo linalosaidia kuunda uhusiano wa kudumu. Mara nyingi huchukua mda kidogo kufahamiana vizuri, lakini ninapoweka jitihada na moyo wa kweli, urafiki mpya huanza kwa urahisi na kufanikisha mahusiano ya furaha na msaada wa kila upande.

Ninapenda hadithi za kiajabu kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu mwingine uliojaa siri miujiza na matukio yasiotabirika. Kila mara ninaposoma hadithi kama hizo najikuta nikihisi kama nimeingia kwenye safari mpya ambayo inanifanya nione maisha kwa macho tofauti. Hadithi za ajabu unifunza kwamba hakuna lisilowezekana na kwamba mawazo yana nguvu kubwa kuliko tunavyodhani. Napenda namna zinavyoweza kunifanya nitabasamu, nishangae, au hata niogope kidogo. Kwa njia fulani hadithi hizi hunikumbusha kuwa ndani yetu sote kuna mtoto mdogo anayependa kuota kuamini na kutengeneza ulimwengu wa ndoto. Ndia maana zinanigusa sana.

Nimewahi kujaribu kujifunza kupiga gita, ingawa haikuwa safari rahisi kama niliviotarajia. Nakumbuka nilipochukuwa gita kwa mara ya kwanza nilihisi muchanganyiko wa furaha na woga. Furaha kwa sababu nilikwa nahamu ya kujifunza kitu kipya na woga kwa sababu vidole vyangu vilihisi kuwaa vikali na visivyoweza nyuzi. Nili anza kwa kujifunza kodi rahisi kama ji cha na da, nikirudia hadi mikono ikanza kuzoea. Ingawa sijawa mtalamu safari yenyewe ilinifundisha uvumilivu na umuhimu wa kujipa muda, Mara nyingi hujipigia kwa ajili ya kujiburudisha tu na kila sauti ninayoweza kuipata vizuri, hunifanya nijivunie hatuwa ndogo nilizo zipiga.

Napenda sana kucheza michezo ya ubawa kwa sababu hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na tayari kufurahia ushindani wa kirafiki. Kila mchezo ya obawa huwa na namna yake ya kunivutia, kama vile kupanga mikakati, kufikiria hatuwa mbili mbele na kucheka na marafiki wakati mambo hayaendi kama nilivyopanga. Nikipata nafasi, napenda kuchezo ludo, skrabu au chess kwa sababu kila mmoja ana changamoto yake ya kipekee. Napochezo siangalii tu kushinda mbali pia kujenga ukaribu na watu ninaochezo nao. Mchezo hii hunikumbushia kuwa maisha ni mchanganyiko wa mikakati bahati na tabasamu. Na ndio maana kila wakati ninapokaa mezani kwa mchezo mpya, najua nitajifunza au kufurahia jambo jipya.

Somo, la sayansi nalolipenda zaidi ni fiizikia kwa sababu hunisaidia kuelewa kwa undani jinsi dunia inavyofanya kazi Napenda namna inavyochanganya mantiki, ubunifu na majaribio ya vitendo Ili kufafanua mambo ambayo mara nyingi hatuyafikiri sana kama mwanga, mwendo, au nguvu Kila mara napojifunza kitu kipya, nahisi kama akili yangu inapanuka na dunia inakua wazi zaidi fizikia hunifanya nipende kuuliza maswali na kutafuta majibu kwa uvumilivu Pia inanifanya nitazame maisha ya kila siku kwa macho ya utafiti Kila tukio lina kanuni zinazoongoza hiyo ndio sababu somo hili hunivutia na kunipa hamasa ya kujifunza zaidi.

Nawapenda na kuwafahamu baadhi ya majirani zangu kwa kiwango kinachofanya maisha ya kila siku yawe na ukaribu fulani. Si kila mmoja ninafahamiana naye sana, lakini wale tulowai kuzungumza mara kwa mara wamekuwa kama sehemu ndogo ya jumuia ninayoishi. Mara nyingi tunasalimiana asubuhi au jioni, wakati mwingine tunabadilishana tabasamu au maneno mafupi ya hali ya hewa. Wapo majirani wawili ambao nimezoea zaidi, na mara nyingi tunasaidiana kama kukopeshana kitu kidogo ya kushirikiana taarifa muhimu. Ninapenda hali hii ya utulivu na uelewano, kwa sababu inanifanya nijisikie salama na kuunganishwa zaidi na mahali napoishi, hata bila kuwa rafiki wa karibu sana.

Ninapenda kununuwa vitu mahali ambapo na jiskia huru salama na ninawakika wahubora. Mara nyingi napenda kutembelea maduka ya kawaikida katika maenyo ya jirani kwa sababu mara nyingi hua na bidhaa za bei na huduma ya kirafiki. Lakini pia sipiingi kutumia maduka makubwa au supamarket. Hasa pale na poitaji bidhaa nyingi mara moja au vitu maalumu vina vyo patika na tu huko. Wakati mingine, nikiwala mda mdogo na upenda ununuuzi mtandaoni kwa sababu una nisaidia kuokowa mda na pia kunipa na fasi ya kulinganisha bei kwa uraisi. Kujumla, nachopenda zaidi ni mahali panapotoa thamani, huduma, nzuri na uzoefu kwa ununuuzi usio na msuko suko.

Mimi ni mtu anae ji taidi kuwai lakini sikila wakatu huwezi kuepuka kuchelewa. Napenda kupanga muda wangu vizuri, kuweka kipau mbele cha kazi na kuanza mapema ili nisikose mikutano hau shughuli muimu. Hii hufanya niwe na muda wa kutosha kukamilisha kila kitu mbila shinikizo. Hata hivyo, mara nyingine napokosa kupanga vizuri hau kutarajia matatizo madogo, kuchelewa kidogo, lakini mara zote hujaribu kurekebisha hali hiyo. Kuwai kuna nipa hisia za amani nidhamu na kuonyesha heshima kwa wengine. Hhh Kwa hivyo, ni ajiri kuwa mtu kuhai, nikijifunza kutoka kwenye makoso ya kuchelewa.

Na piga picha mara kwa mara kulingana na muda na nafasi ninayopata, wakati mwingine napigia picha kila siku hasa ninapokua kwenye shughuli za kufurahisha, matembezi ya asili, au sherehe za familia na marafiki. Na penda kuhifadi kumbukumbu hizi ili kuzikumbuka baadae au kushirikisha wengine matukio mazuri na yayoshuhudia. Na penda kuhifadi kumbukumbu kuhifadi na mungu yaosubudia na kufurahisha, matembezi ya asili, hao shereza familia na marafiki. Na penda kuhifadi kumbukumbu kuhifadi na mungu yaoshubudia na marafiki.

Shere ninayo pendeswa nayo zaidi ni Christmasi kwa sababu inakuja na furaha upendo na mshikamano wa familia. Kila mwaka familia yangu utengeneza chakula kizuri, kupamba nyumba kwa tawa na mapambo na kucheka pamoja. Napenda pia kupokea na kutowa zaidi. Jambo ninaloongeza furaha na mshikamano. Wakati wa shere hizi, huwa namuda wa kushirikiana na nandugu, marafiki na majirani, Nakunda kumbukumbu nzuri za maisha. Mziki vichekesho na michezo ya pamoja. Ufanya siku hiyo kua mahalum zaidi. Christmasi ufanya moyo wangu ujiskiye furaha, amani na shukran. Jambo linalofanya hiwe shere yangu ya kupendezwa zaidi.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa njia ya kimfumo na kwa mtazamo chanya. Kwanza, hujaribu kuelewa sababu na faida za mabadiliko hayo ili niweze kuyakubali kwa akili safi. Kisha hujipanga vizuri, kuzingatia majukumu yangu na jinsi ninavyoweza kusaidia timu kufanikisha mabadiliko hayo. Napenda kushirikiana na wenzangu, kuuliza maswali na kutoa maoni yangu pale inapofaa. Ili mchakato uwe rahisi kwa kila mtu pia, hujifunza mbinu mpya zinazohitajika na kushirikiana ili kuepuka makosa. Kwa njia hii, mabadiliko haya hayatoi hofu, bali hunipa fursa ya kukua, kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kazini.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu kwa sababu inanikumbusha amani ya maji na anga. Nina vitu vichache vya rangi hii nyumbani kama chombo cha kahawa na kalamu, ambavyo hunifanya nijisikie utulivu na furaha. Kila ninapo ona buluu hasa angani au kwenye maji ninahisi kuwa na nguvu utulivu na matumaini. Rangi hii pia hunisaidia kuzingatia kwa utulivu wakati wa kazi au masomo. Mara nyingi naviona buluu kwenye msamahani za bahari, mabegi au mavazi yangu ya mapumziko. Kwa ujumla buluu ni rangi inayonifanya nijisike vizuri na kunipa mtazamo chanya kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni waminifu ya kima na uwezu wa kusikilisa wengine. Kiongozi mzuri ana paswa kwa mfano akionyesha heshima na wajibikaji kwa wenzake. Pia umulivu na uwezu wa kufanya mamuzi sahi itchini ya shinikizo ni muhimu sana. Kiongozi mzuri anaweza kuelewa hisia na mawazo ya timu ya ke. Kushirikiana kwa ushirikiano na kwa masisha kila mtu kufanya zaidi kazi kwa bidiin. Pia mwimu kuwa na maono ya muda mrefu iliku kiongoza kuwanji ya inayoleanga maindelia ya wote. Kwa hivo mtanganyiko wa hekima uaminifu na mshikamano unaundaki kiongozi mzuri, ambaye wenzake wana mtafakari.

Napendelea viatu vinavyokua vya starehe na vinavyonipa uhuru wa kutembea kwa urahisi. Mara nyingi napenda snikas au viatu vya michezo kwa sababu vinafaa kwa shughuli za kila siku, matembezi na hata michezo ya wenzangu. Wakati mwingine napenda pia viatu vya rangi nzuri au vya kipekee wakati wa sherehe au hafla maalum. Vinavyoongeza mtindo na kuifanya mavazi yangu yawe ya kuvutia. Zaidi ya mwonekano napenda viatu vinavyokaa vizuri kwenye miguu, havikusikii vibaya na vinanifanya nijiskie raha. Kwa hivyo napendelea viatu vinavyojumuisha starehe, mtindo na urahisi wakutumia kila siku.

Napendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali kwa sababu unaunda mazingira tulifu na rafiki bila kuwa mkali kwa macho. Mwanga wakati una nifanya nijisikie utulivu, nikifurahisha wakati wa kusoma, kufanya kazi au kupumzika. Pia hufanya rangi za vyumba na viti kuwa nzuri zaidi, bila kuvurugika au kuonekana mkali sana. Kwamfano, napenda kutumia taa ndogo au mwanga wajua unaopita dirishani, jambo linalonipa hisia ya amani na furaha. Mwanga huu hufanya kazi na starehe ya nyumbani iwebora na kunisaidia kuzingatia mbila kupata uchovu wa macho.